Rafiki yangu wa karibu ni rafiki ambae nilipatana na yeye mwaka wa elfu mbili kumi na moja. Wakati ambapo tulikuwa tunaenda kutafta kazi nchi za nje, tulipatana na yeye kwa airport tukielekea Lebanon. Mekuwa rafiki wa karibu sana kwa miaka mitano, sisi uzungumza kila siku, tumetoka pahali mtaa moja, ambayo ni Eldoret, but yeye ako na mtoto mmoja, na mi sina mtoto mmoja, na atu kupatana ukwa Eldoret kwa sababu ni kubwa, tulipatana airport, na hapo ndipo tulijuwana, tukaendelea kuongea, Yeye likuwa kazi mahali kwingine na mini likuwa kazi mahali kwingine but tulikuwa tunaendelea na maongezi yetu kwa simu Whatsapp sana sana kwa sababu uko hakuna simu cards za Kenya hazifanyi tuna communicate tu kwa Whatsapp na alinisaidia sana tulikuwa tunaongea alikuwa akinitia moyo kwa sababu kuwa kwa inchi ingine ambapo hauna familia yako karibu ni jambo ambalo sio rahisi. So alikuwa kinitia moyo, akiniambia tujikaze, tupambane, tufanye kazi, tumalize ili, turudi nyumbani na tulijikaza kwa miaka miwili, mimi nilikaa miaka miwili na miezi sita na nikarudi nyumbani, but yeye alirudi mbele yangu na akaenda kazi nchi ingine ambapo ako hadi sai. Na kitu ambacho kinanifanya nikuwe rafiki wa kweli ni mahusiano yangu, jinsi ninavorelate na yeye, maongezi yetu, na napenda kuwa na rafiki kwa sababu na juwa siku moja nitakuja itaji mtu ambaye tutasaidiana kwa mambo mingi sana. Na jambo ambalo napenda sana kuhusu rafiki yangu ni mkweli, ni mkarimu, anaelewa maneno, na ni mwerevu sana. Anajua maneno mingi kuishi maisha, amekuwa kwa ndoa, ikashindikana, soo yeye unipatia mawaitha. Kwa karibu kila jambo ama kila decision nataka kufanya kuhusiana na relationship anisaidia sana kwa kimawazo. Na kitu ningependa kusema kuhusu rafiki yangu ni kwamba ni mwanamuke mjasiri, mwanamuke ambaye anapenda mungu sana, mwanamuke ambaye amejituma, mwanamuke ambaye anaamini familia, mwanamuke ambaye amejitolea kulea mtoto wake, peke yake so ni mwanamuke ambaye ni mwanamuke bomba.

Swali nzuri sana. Tangu nikiwa mdogo nilipokuwa na nalelewa ama kugrow up. Mamangu walikuwa ameishi kutuvalisha suruali. Na pichazangu mingi nikiwa mdogo watu na waonyesha sikuhizi wanasema sio mimi kwasababu nakaa mvulana. Na kitambo babangu alikuwa na pingamizi ya sisi kuvaa longi kama wasichana. Kwa maana alikuwa ameamini ya kwamba suruali ni nguo za vijana ama wanaume. But kwa mamangu, alikuwa anapenda sana, nguo zote ambazo alikuwa akininunulia. Mostly zilikuwa suruali, na siku ya krismasi pekee, ndivyo ningeweza kuvalia rinda. Sikuwa navalia sketi but ninavyoendelea kukua ama nilipoendelea kukua nilikuwa naona wasichana wakivaa sketi, madresi, wengine wanavaa longi, ambazo ni suruali. Na kwa watu wengi walikua wanaamini kwamba izo si nguo za wasichana. Walikua wanaamini kwamba wasichana wanafaa kuvalia sketi ama rinda izo ndio nguo za wasichana. But kwa sasa hivi kutokana na exposure watu wengi wanakubali wanawake kuvalia longi na wanaona kuamba ni jambo la kawaida na actually watu wengi wana prefer sana wanawake wao wavae longi kwa maana wanaamini ikona decency but kwangu mimi sijawai jaribu kufalia longi tangu nikiwa mdogo since that. Iyo siku nikiwa mdogo. Nilizoea kuvaa longi but nilipomaliza high school. Nimeishi kuvaa sketi na rinda. Sio kwamba sipendi suruali lakini ni kwa sababu kwa sasa nimezoea kuvaa sketi but naamini kuna siku moja nitaenda kwa duka na ninunue longi kadhaa ambazo. Ama suruali kadhaa ambazo zitanifaa. Ya, inaweza kuwa labda ni hivi karibuni ama sijajua bado. But mimi napendelea sana sana sketi. Kwa sababu inatua mwili wangu ilivyo tena si zile sketi ambazo zinabana mwili. Ni sketi ambazo ziko decent.